Kwangu mimi, ile kinywaji ambayo mi napenda sana ni kahawa. Na mi napenda kahawa kwa sababu nikikunywa, inaniweka nikuwe makini, na pia inatoa uchovu, inafanya nisikuwe na uchovu mwingi mwilini. Na pia naipenda kwa sababu ni tamu kwangu. Na pia haina madara mingi katika maisha ya binadamu. Wakati ambayo mimi napenda kukunywa kahawa ni asubuhi. Wakati ambayo nime amka kiamshakinywa changu inakuwa ni kahawa. Kwa sababu baada ya kuikunywa asubuhi itanifanya nikuwe makini katika kazi yangu. Na itanitolea uchovu. Itafanya nisikue na uchovu katika kazi yangu. Na pia napenda kuikunywa wakati ambapo ninasoma. Kwa sababu niki ikunywa alafu nianze kusoma ita. Itanifanya nikuwe makini kwa kila ambacho na kisoma. Na itatoa usingizi pia na itatoa uchovu. Sasa itafanya mimi nisome kwa urahisi. Na nielewe kila ambacho na soma kwa urahisi. Bila kusikia uchovu na bila kusinzia ama ama kulala. Mtu ambaye alinifunza kahawa ni baba yangu. Baba yangu alikuwa anapenda kukunywa kahawa sana. Na alinielezea kuwa kahawa ikona manufaa katika maisha ya binadamu uki kunywa kahawa. Inakueka ukue makini katika vitu zako, katika kazi yako. Kwa kila mbacho unakifanya. Ukikunye wa kahawa, unakua tu sawa, hausiki, kuchoka. Unasikia kuendelea na kazi, inakupea bidii. Na pia, aliniambia kuwa kahawa aina madhara mingi kwa afya ya binadamu kwa sababu kahawa ni inatoka kwa mimea ama kwa mmea ambayo inapatikana pale shambani, haina kemikali mingi, haina kemikali na vitu kama hizo imetengenezwa tu kiushambani hivo. Sasa ali niambia ni vizuri katika maisha na mwanadamu. Na pia mimi nilichukua wakati wangu na nikafanya utafiti kuhusu kahawa. Na nikapata kuna manufa mengi ambayo kahawa iko nayo katika maisha ya ama afya ya binadamu. Na pia nikajifunza mengi kuhusu kahawa. Na ndio mana mimi hupenda kukunywa kahawa. Mimi bada kukunywa kahawa huwanajisikia nikona nguvu, najisikia mwenye bidii, najisikia mwenye ukakamavu, najisikia mwenye yani, baada ya kukunya tu kahawa, huwa nasikia tu niko sawa. Nasikia uchovu imetoka, nasikia niko sawa. Nasikia niko makini, nasikia ubongo inafanya kazi mzuri. Nasikia tu niko sawa, yani naezafanya kila kiti tu vizuri ndio sasa hizo ndio ilifanya nipende kukunywa kahawa. Na niseme tu ni hizo. Ndiyo zilifanya. Nianze kukunywa kahawa. Na nikapenda kahawa sana.

Mimi mahali ambapo naishi kwanza nyumba ambayo naishi ndani ni nyumba ya simiti alafu alafu paa ya nyumba ambayo mimi naishi ni mabati lakini ukuta ni simiti na matofali. Na katika mazingira ambayo naishi ni mazingira mzuri. Naezasema ni mazingira mzuri. Sababu sioni madhara mingi. Mazingira yangu naona tu iko tusawa. Kuna zile vitu mimi na hitaji katika mazingira kuna maduka. Kuna maduka ambayo naezanunua kile ambacho mimi nataka. Kuna mahali pa kupumuzikia. Kuna vitu mingi katika mazingira. Sasa mimi haya mazingira ambayo mimi naishi mimi naishi ni kwamba mimi naipenda vile iko. Uku ambayo mimi naishi katika hii nyumba ambayo naishi nikikumbuka nilihamia uku mwezi wa tano. Mwezi watano ndiyo nilihamia huku ambapo naishi mpaka saizi So, hapa nikona kitu kama miezi, niseme tu miezi sita. Kwa sababu nilihamia huku mwezi watano mpaka sa hizi bado naishi hapa. Zile vitu napenda kuhusu mahali mimi naishi ni kwamba mahali naishi kuna zile vitu ambavyo mimi kama binadamu na itaji kama kwamfano mahali ambapo naishi simbali kuna hospitali ambayo nikihisi maumivu naezaenda nitibiwe kuna shule ambapo watoto wanaoishi katika hapa mahali ambapo pia mimi naishi wanaezaenda shule. Kuna maduka ambapo nikitaka tu kitu naezaenda tu ninunue kuna. Kuna maji, kuna maji safi aMbapo mimi natumia katika mahali ambapo hapa naishi. Na pia watu hapa, watu ni wakarimu. Watu wanapendana, watu wanashirikiana. Na sa minapenda tu, napenda hii mahali ambapo mi naishi kwa sababu nahisi ni kwamba ni kama nyumbani tu sababu kila mtu ni mkarimu huku, watu wanapendana watu wanasaidia na watu wanashirikia na kufanya kazi. Naisi ni kama napata, vile vitu ambavyo ningeitaji katika maisha. Na kuhusu usalama wa hapa mahali ambapo mi naishi. Naisi ni mimi kwangu naisi ni kuna usalama. Sababu kuna kituo cha polisi. Hapa tukaribu. Polisi wanapiga patroli, usiku, mchana wanatembea, wanaona. Vile watu wanaishi, wanaona vile mtaa i naendelea. Sasa hakuna zile visa mingi za uhalifu ama ukosefu wa usalama So mimi naisi ni kwamba, mimi niko salama saabu, mazingira yangu. Naona ni kama iko salama sababu, hakuna visa vingi vya uhalifu. Sijaona visa vya uhalifu huku, watu wa naishi tu vizuri kama kuna visa vya uhalifu basi ni kidogo sana ambayo haezi fanya ni ni hisi hofu katika usalama wangu. Kwa hivyo mi na hisi usalama uko tu sawa. Saabu huku na hisi kwamba usalama uko sawa kabisa.